Ile aina ya keki ambayo ninaipenda ni ile ya keki ambayo unakula wakati ya siku unasherekea siku yako ya kuzaliwa. Ya keki hilo ni kubwa inaeza kuja na ladha yoyote kuna ya chokoleti. Kuna ingine inaekwa red velvet inakuja ikiwa ina.

Ndio. Mimi napenda mlima, sana sana wakati wa wikendi, jumamosi na jumapili, ninapenda kupanda mlima. Kupana mlima ni mazoezi mzuri sana kwa binadamu, ina manufaa mzuri kwako, jumapili nikitokea kanisa, huwa nakuja nyumbani, ninayabadisha mavazi ambayo nimeyavaa, navaa yale nyepesi, kama yenye wanariadha wanavaanga wakieza kupiga tizi. Na ninaenda tu. Nenda mahali mlima imepandwa, imefungulua kwa umma. Ninaenda hapo, nafanya zoezi kidogo kisha nafurahi.

Nina pendelea mwanga wa kati. Mwanga wakali hauwezi tembea nje. Utaskia jicho lako linauma, utaskia kichwa linauma, utaskia tu mwili umejaa joto. Utaskia pia umekaukiwa itabidi umetafuta kinywaji sana sana maji ili ukunywe ile hio uweze kuskia bora. Na pia mwanga kali si muzuri. Heri mwanga wakati.

Chakula cha kigeni ambalo mimi nimejaribu ni pizza. Chakula hicho nakumbuka nilpewa rafiki yangu moja. Nikaionja nikasikia haikunifurahisha. Kwa kuwa nadhani chakula huu wakati huu chakula ulikuwa baridi. Lakini wakati mwingine nilijaribu huo pizza tu. Lakini ulikuwa umeiva ulikuwa moto ni kama ulikuwa umetoka jikoni wakati huu. Na nikaeza kuonja ladha ambao ulikuwa na nia.

Chenye ninachaona kutoka kwa jeshi langu huku nje, ninaona magari mingi sana, kuna watu pia wanatembea kila mtu katika harikati zake, na pia kuna mimea kwa mfano miti, miti mingi sana, matawi zake naona ziko na rangi ya kijani kibichi. Pia naweza kuona mzee mwingine pale ana ni seremala, anafanya kazi, anaunda kitanda. Pia naweza kuona gari la jeshi, limebeba gari la jeshi. Ziko gari kama tatu, magari kama tatu hivi, yanaambatana.

Mafanikio yatimu mimi husherehekea kwa kwenda kwenye hoteli na tukiwa na timu tunaweza kuitisha chakula baada ya kuitisha chakula tunakula vizuri kutoka hapo tunaenda tunakunywa vinywaji.

Njia moja ambayo ninayotumia kupumzika ni kuenda mahali, tuseme mahali kuna msitu, msitu ambao umefunguliwa kwa uma, ukienda mahali hapo, unapata watu, mtu ameketi mahali pale, mwengine ameketi pahali pale, kwa kuwa kote kuna kivuli. Maana penda kwenda kama huu juu pia kuna nyasi unaweza lala chini. Na uweze kutulia. Unawezapata wengine pia wameanza wanasinzia. Wengine wanalala vizuri ukienda hapo unalala. Unaweza lala masaa nne. Utoke hapa saa sita. Kwa utoke saa sita. Alafu ujipe masaa nne. Itafika mpaka saa kumi huko ama saa kumi na moja ukiwa una muka. Na hakuna mtu atakuwa shida na.

Mimi sipendi kuimba. Mimi nina sipendi kuimba. Sina huo sauti wakuimba. Sauti wangu si mnyororo. Sauti wangu ni ule mgumu ule wakustua. Kwa hivyo sina uwezo. Hata nikiimba mimi mwenyewe na husikia huo uimbaji wangu hauna furaha kwa.